Utaratibu wangu waku amuka umekuwa, umekuwa aujabadilika kutoka mwaka jana. Mwaka jana mwezi wa pili. Niliamua na nikanza kuwa ni, yani niko na kitu, niko na vitu ambazo nafanya na niko na utaratibu fulani. La kwanza na amuka nafanya ni kushukuru mola si lazima iwe ati naomba kwa muda mrefu, nasema tu maneno kidogo kama fu, kwa mfano nasema asante, asante mungu kwa siku ingine asante kwa kutu amusha, asante kwa familia yangu, asante kwa maisha yangu, asante kwa wandani, kwa undani wangu, samahani. Asante kwa marafiki zangu, asante kwa familia yangu kwa ujumla naam alafu la pili, la pili natoka kitandani naenda bafuni na oga nikitoka bafuni kuoga na ingia jikoni na tengeneza chai yangu nanywa chai. Apo ndo nitakuwa pia nasikiza, naweza sikiza, naeza sikiza mchungaji, ama la pili na eza sikiza mawaitha, mawaitha ya kunisaidia kuendeleza siku alafu, la tatu, la tatu nafanya ni napanga siku yangu nitafanya nini hiyo siku nita, sitafanya nini hiyo siku ni nini, ambacho siku maliza jana ninafaa nimalizie hii siku naam, utanipata sana sana naamuka saa kumi na moja ya asubuhi ama saa kumi na mbili ya asubuhi huo ndo wakati sana sana nina amuka kwa sababu na jipata kwamba hao ndo masaa nimelala kama masaa saba na hivo ndo akili inakuwa imeamuka na imechangamuka ni kama natoka kwa nyumba nahakikisha kwamba nimeoga na nimekunywa, nimekunywa kiamsha kinywa changu. Asubui zangu ni njema na zipenda kutoka nikuwe na utaratibu huwo ambao nimeeleza nimekuwa napenda, napenda venye asubui zangu zi hukuwa hata kama kuna zingine kadhaa ambazo hazifanani na zina jaribu kuleta tatanishi na weza sema napenda, ntasema kwamba napenda asubui zangu, namu.